Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku ambayo niliweza kufanya harusi. Ilikuwa siku yenye furaha tele. Niliweza kuvaa nguo pinki kwa sababu hatukutaka kuvaa nguo nyeupe. Halafu pia napenda kwamba niliweza kufurahia na familia na marafiki wangu.